Jambo ambalo hufanya ni furahi sana mara mingi kwangu ni ni kuona marafiki zangu wakiwa wana furaha kuona familia yangu wakiwa na furaha. Ndiyo jambo ambalo mimi kwangu huwa linafanya ni furahi sana kuona wale watu wangu wa karibu wakiwa wana furaha hiyo ni jambo ambalo mimi huwa ninasikia nimefurahia sana. Nikiona wakiwa sawa na mimi pia ninasikia nikiwa na furaha.

Kuhimiza ushirikiano katika timu mimi huhakikisha kwamba katika ile timu wale watu ambao kwa katika timu ile ni watu ambao wanaelewana ili pia wakati wakufanya kazi wanaeza wakazungumza na kuhakikisha kwamba labda hakuna migogoro katika timu ile ili wakaeze kufanya kazi pamoja. Na pia kuwa kuhakikisha kwamba labda unaeka labda katika ile timu unawapa labda lengo. Na unawapea labda zawadi uwe watakapo wafikia lengo lile njia nzuri ya kufanya kuhimiza ushirikiano katika timu.

Ni napotazama nje, dirishani mwangu, ninaona miti, miti mingi, na pia majengo, majengo pia mingi. Barabara labda ni moja tu, lakini miti na majengo kwa wingi. Wakati wa siku ambao ninapenda kutazama nje, maramingi ni usiku, ninapenda hile amani ampayo huwa usiku, wakati wa usiku huwa kuna kuwa na amani na kutulia kuingi kwa hivyo ndo wakati ambao ninapenda kutazama nje. Kitu kinacho badlika kutokana na msimu nje wakati hu labda wa mvuwa mvuwa hivi wakati wa baridi. Hewa utasikia ni hewa ambayo ni safi na ni hewa wakati ambapo kuna mvuwa hewa huwa hewa nzuri sana. Sika wakati ambayo kuna jua. Na ninapotazama nje ya dirisha mara mingi hui najipata nikifikiria na nahisi nimetulia na naweza kukua na mawazo na kuweza kufikiria labda kufikiria vizuri.

Mkutano.

Sakinisha.

Bahati njema.

Programu tumizi.

Maji ya matunda.

Nyama ya ngombe.

Nimefurahi kukutana nawe.